Kumbukumbu ambayo linaendelea kutatiza kwangu ni nakumbuka wakati nilipompoteza babu yangu hivi basi niliweza kuachwa nyumbani peke yangu usiku ulipowadia wakati wa kulala nilikuwa pale mwa nyumbani pike yangu. Nilipoweza kulala basi kukaa kwenye kwa kitanda langu nimezima stima and ndiposa niweze kulala. Giza totoro ilipowadia ilipofika mimi niliweza kutafakari na kuleta ile taswira na picha la babu yangu hivyo nilipoanza sasa kushtuka mdu moyo wangu ulikuwa unadunda tu du du du du hivyo nilishtuka na kughathabika usiku mzima hadi nikaamuako kuamka kuenda kuwasha stima, stima hivyo basi ilikuwa siku ndefu ama usiku wangu ndefu sana.

Mimi niko kwenye shirika la watakatifu pale kanisani, hiyo basi tunapata kwamba, sisi tunajumuika haswa wikendi, Jumamosi, kutoa sala zetu kwa Mungu, na pia kutoa kueza kurekodi manyimbo ambazo, baadae hutumika kanisani kumsifu Mungu hivyo basi ninapata marafiki mbali mbali na marafiki hao pia wakati mwingine tuna. Tunasaidiana kujiimarisha katika maisha kwenye mikutano mbali mbali hasa kujenga kuchanga pesa za hapa na pale hivyo unapata mtu kama alikuwa chini baadae atakuwa amesaidika kimaisha.

Wateja wangu, haswa pale dukani, ninapofanya kasi ya duka ni kwamba kwanza ninawaelewa wateja wangu, ninawapenda kwanza ninawaajibikia na kuwapa muda wao kwa uthatmini kuhakikisha kwamba wateja wangu wanausalama kuna usalama na wanapotoka kwenye duka langu na hakikisha ya kwamba wanafuraha bila kuchukua senti lolote lao. Hivyo basi unapata kwamba wateja wangu haswa wanafuraha wakati mwingi.